Swali zuri hili, ama kweli nikichagua filamu ninayoipenda, ningisema ni ile inayogusa moyo na kuniache nikifikiria hata baada ya kuisha. Si lazima iwe ya kelele au matendo ya kivita vita hivi. Napenda filamu yenye hadithi ya kina, wahusika halisi na ujumbe unaolenga maisha. Filamu inayoonyesha mapambano ya binadamu kufanya maamuzi magumu na matumaini hata katika giza. Mfano filamu ambayo kidogo univutia nilio itazama ni ile ya Romeo na Juliet iliofanywa na Shakespeare. Filamu kama hiyo unifanya nijisikie nimeunganishwa na wahusika kana kwamba simulizi yao ni kioo cha maisha yangu binafsi. Kinachonivutia zaidi ni pale filamu inapochanganya muziki mzuri, wa kumtoa nyoka pangoni, picha mzuri na mazungumuzo yenye maana. Baada ya kuimaliza, napenda kukaa kimya kidogo, nikiwaza na kuwazua, nikijiuliza maswali kama vile, hii, imenifundisha nini, au, ningefanya nini, nikiwa kwenye hali hiyo, kwa kifupi, filamu ninayoipenda ni ile, inayoburudisha, lakini pia inabadilisha mtazamo wangu katika maisha.

Kununua tikiti? Naam. Si mara ya kwanza kufanya hivyo. Nimewahi kununua tikiti za matukio hasa. Yale yenye maana kwangu. Si kila tukio linanivutia, lakini likiwa ni tamasha la muziki, ninaupenda, filamu ya kwanza kuonyeshwa au kongamano la kujifunza. Huwa najikuta ni kisema. Hii, siwezi kukosa. Kununua tikiti kwangu, huwa si kuingia tu. Bali ni kuamua kulipa tukio lenyewe na fasi kwenye maisha yangu. Kuna ile hali ya kusisimuka, unaposubiri siku ifike, kupanga muda wako vizuri, labda kuenda na mtu muhimu alafu siku yenyewe ifikapo, unahisi kuekeza kwenye kumbu kumbu. Pia napenda kununua tikiti mapema, mbona hivyo, kwa sababu huwa inanipa amani akili na kunifanya ni hisi nimejipanga. Na tukio liishapo vizuri, mimi hubaki na hadithi isia na kumbukumbu. Hizo ndizo faida halisi kwangu.

Kusema kweli kazi ya unyumbani ninaichukia zaidi ni kuwosha vyombo. Vilivyo achwa usiku mzima. Fikiria kuhuzu zile sahani zimekauka ugali. Chai kwenye vikombe, mafuta, ya jana, yalionata. Kwenye sahani, sufuria zilizo na ukoko. Unaanza kuzisugua hadi mikono inauliza? Tulifanya kosa gani. Halafu, kuna ila ya kufungua karo. Yani sink. Kisha unapata harufu ya historia ya jana. Ndiyo unajua kabisa mtu aliahirisha kazi kimaksudi.

Mnyama nimpendaye, basi mbwa atakuwa wa kwanza. Kwa sababu mbwa huwa waaminifu. Na waaminifu wao ni wazi hawana unafiki wala kinyongo. Mbwa huwa wanahisi hisia za watu haraka kuliko wanyama wengine wote. Wao huwa tayari kukulinda na hata kukusindikiza na pia kukaa kimya na wewe kila wakati. Mbwa huwa hawajali hadhi yako bali wanajali uwepo wako. Lakini pia kando na wale wanaofugwa nyumbani nina wale wa porini kwa mfano tembo ambaye nampenda kwa sababu ya hekima kumbukumbu na ulinzi wa familia yake. Tai naye ni mwingine ambaye maono yake ni ya mbali na nguvu ya utulivu. Isitoshe kuna huyu samaki anaitwa pombo ambaye akili na ushirikiano wake ni wa kipekee.

Ninalopenda kufanya, nikiwa na familia yangu, swali muhimu hili. Nitakupa maneno matano, ama mambo matano muhimu ambayo mie, upenda kufanya tukiwa pamoja na familia yangu. Kwanza kabisa ni kula pamoja bila haraka, kwa tabasamu na furaha. Pia, tunapenda kutembea au kukaa nje jioni, tukipiga mazungumzo ya pole pole, yasiyokuwa na kiwewe. Isitoshe kucheka na kufanya mzaha pamoja ni muhimu kugeuza mambo madogo yakawa makubwa na kumbukumbu. Aidha kuwa na wakati wa utulivu pamoja hapa huwa tunashukuru, tunatofakari na kuomba. Mwisho kabisa muziki au kusimulia hadithi. Wakati huu kuna yule anayeimba, mwingine akisimulia mambo ya zamani. Kwangu muhimu, uwepo kuliko shuguli yoyote ile huwa jambo la busara sana. Si lazima tufanya mengi, muradi tu tuko pamoja akili na moyo viko. Sawa, hilo muhimu sana. Tika maisha angu.

Ndiyo, mimetembelea marasi moja katika maonyesho ya kazi ya sana na mara ya kwanza ilinipiga kimya. Kuna kitu fulani tofauti sana kuona kazi ya sana uso kwa uso kuliko kuiyona mtandaoni. Kwanza unasimama mbele ya mchoro, alafu gafla unaanza kuhisimambo ambayo hukupanga kwa mfano furaha huzuni au maswali mengi. Kitu kinachopenda zaidi kwenye maonyesho ya sanaa ni kutembea pole pole bila haraka, ukifurahisha macho na hisia zako kuhusu kile unachokitazama, pia kusimama mbele ya kazi moja kwa muda mrefu, si lazima nielewe kila kitu. Kusikia maoni tofauti ya watu, kila mtu anaona kitu tofauti na anakichukulia vipi, isitoshe kuondoka nikiwa na wazo moja tu, linanikaa kichwani siku nzima. Aidha kuhusu picha niliyoiona, kuhusu rangi sana zilizopakwa, na aidha kile nilichojifunza kutokana na kile nilicho kiona siku hiyo. Si kila kazi itaniguza lakini ile moja inayoniguza moyo huwa inasalia katika mawazo yangu kama kumbu kumbu.

Naam mkutano unafaa kupangwa upangike. Kwa hivo kuna hatua kadhaa ambazo ni muhimu zizingatiwe kwa mfano kitu cha kwanza ni kujua lengo la mkutano. Katika hali hii nita hakikisha ya kwamba nimefahamu agenda na mada zitakazo jadiliwa. Pia katika hali hiyo nitajiuliza jee ni kipi ninachofaa kufanikisha katika mkutano huo. Hatua ya pili ni kuandaa nyaraka na vifaa muhimu. Kwanza kabisa ni kuandika matini ambayo ina hoja muhimu zitakazotumika siku hiyo mastakasotajwa, kuhakikisha kompyuta kalamu na vifaa vitakavyotumika vipo tayari na kuandaa vipeperushi au nyaraka kwa wenzangu kama vitahitajika. Hatua ya tatu ni kujitayarisha kisaikolojia ki mawazo ni kutafakari ili kuwa mtulivu na wa kujiamini ujipima sauti na maneno ili kuwakilisha na kutoa hoja kwa njia iliyo wazi na pia kujiandaa kwa maswali yanayoweza kuulizwa na kuibuka wakati huo. Hatua ya nne pia ni kucheki ama kuhakikisha ya kwamba mazingira na mahala pa mkutano pako sawa. Hapa ni kufika mapema kuangalia mazingira kuketi sehemu ambayo utakua sawa kuona ikiwa kuna mikataba maalum ya heshima inayo hitajika. Na mwisho kabisa ni kujiandaa katika kimwili. Kuhakikisha ya kwamba umekunywa maji ya kutosha chakula kiliwe lakini cha kiasi tu kufanya mazoezi madogo na kuvaa mavazi yenye heshima na yanayo pelekana na mkutano wa siku hiyo.

Kwa hakika ili ni swari suli sana, upande wangu mimi upenda kufika na kuwai mapema kwa sababu ya kwanza kufika mapema kunanipa muda wa kutulia na kujipanga kwa minajili ya sishuguli za siku, pili huwa kuna niondolea pressure ya kukimbizina na mambo, tatu huwa kuna nisaidia kuanza kitu nikiwa na akili ilio safi na iliotulia. Mwisho, kiukweli naona kuwai ni aina ya heshima kwa mtu ama watu wengine. Lakini pia niwe mkweli kwamba sipendi si ati sipendi kuchelewa. Kamwe, hapana. Kuna siku mambo yatatoka nje ya mpango ila kwa kawaida, mimi ulenga sana kuwai kuliko kuchelewa katika shuguli zangu za kila siku.

Aha, kipaumbele kazini ni muhimu, kwa sababu hulenga kupata matokeo bora na kuimarisha uhusiano mzuri na wenzako. Kimsingi, hulenga mbinu ya kuelewa, kueleza na kuheshimiana. Ebu tuangalie hatua muhimu unazoweza kuzitumia ili kufanikisha kipaumbele ukiwa kazini. Kwanza kabisa, kusikiza, kuwa na makini na mtu anayezungumza kitu. Kuelewa hisia na mawazo yake kabla ya kutoa jibu, kueka mawazo yanayofanya mtu afikie ukweli wa maelezo, hatua ya pili ni uwazi na uwakilishi wa mawazo. Hapa, eleza mawazo yako kwa uwazi bila kutengeneza dhana, weka hoja zako kwa muundo unaoeleweka na wenye mantiki, halafu epuka maneno yanayoweza kuchanganya wenzako. Hatua ya tatu, heshima na nidhamu. Hakikisha maneno ya mtu mwingine hayakatwi. Pili, dhamini maoni tofauti. Tatu, epuka maneno ya hasira au kejeli kazini. Hatua ya nne ni kufanya mawasiliano ya mara kwa mara. Hakikisha unatoa taarifa muhimu bila kuchelewa na kuuliza mara kwa mara. Iwapo kuna jambo halijaeleweka waziwazi. Mwisho kabisa, weka kipaumbele kwenye malengo yako. Kila mawasiliano kazini, lazima yachangie kufanikisha kazi. Na mwisho, epuka mazungumzo yasiyo na tija wakati wa kazi.